Ninaishi mahali palipo tulivu na palipo salama penye huduma muhimu karibu kama maduka, usafiri na maji. Napenda mazingira yaliyo tulivu kwa sababu hunisaidia kupumzika na kupanga mawazo yangu vizuri. Pia nathamini eneo ambalo lina majirani wenye maelewano kwa sababu yananifanya nisikie kama niko nyumbani na niko sehemu ya jamii. Napenda mazingira yaliyo tulivu kwa sababu hunisaidia kupumzika na kupanga mawazo yangu vizuri. Na ninacho kipenda kuhusu sehemu hii ni nayoishi. Nikuwa bali na utulivu uliopo na majirani wema pia nikaribu na barabara.

Napenda kuchora au kupaka rangi kwa hiari, maana sipendi kufuata kanuni kali. Nafurahia mchakato wa kupaka rangi au kuchora zaidi kuliko matokeo yenyewe. Ni napo chora ama ni napo paka rangi, huwa nataka kupumzika na kuelezea hisia zangu bila maneno. Na kuchora ama kupaka rangi, hunifanya nitulie na kutumia ubunifu wangu kwa uhuru.

Mimi huwa naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki sana sana jumapili. Nafanya hivo kwa sababu hunisaidia kunipa mda wa kutulia, kutafakari na kujikumbusha maadili muhimu ya maisha. Wakati mwingine kulingana na ratiba yangu au hali naweza kukosa kuenda lakini huwa najaribu kudumisha utaratibu huo kwa sababu hunipa amani ya moyo.